Mimi mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu, wakati mwingine naweza kucheza na familia pia. Lakini kwa kawaida ni wale tunapendana na vibes zetu zinamatch, pia tunashare interests na mchezo unakuwa very nice na vibes ziko fiti na ziko smooth.